Juisi ya matunda ambayo ninayoipenda zaidi ni juisi ya embe kwa sababu ladha yake ni tamu na ya asli na inanivutia sana inanipa nguvu na kunifanya nijisikie fresh kila mara harufu yake na nzuri hunifanya niinywe kwa hamu zaidi hasa ikiwa imechanganyo na chungwa. Huwa tamu zaidi hunifanya nikumbuke nyakati za joto na mapumziko napendelea kuinywa ikiwa baridi hasa wakati wa mchana. Hunisaidia kupata vitamini muhimu kwa mwili hunipa nguvu na kuendelea na kazi zangu. Naipenda zaidi ikiwa imetengenezwa nyumbani kwa sababu hunihakikishia usafi na ubora, huniletea furaha ninapoimaliza na ndio chaguo langu la kwanza kila wakati.

Sipendi sana kuvaa vipuli kwa sababu mimi ni mtu wa mtindo wakawaida na napendelea kuonekana nadhifu bila mapambo mengi. Vipuli kwa maoni yangu vinafaa zaidi kwa watu wanavo vipenda. Lakini mimi hujihisi huru zaidi bila kuvalia. Ninapenda vitu rahisi vina vyoindana na kazi na maisha yangu ya kila siku. Mtindo wangu huwakisi utu nidhamu na namna ninavyojidhamini. Sio kwamba ninashida na vipuli, bali nisehemu ya latha yangu binafsi. Napendelea kuvaa saa au mkanda mzuri kwa sababu hunipa mwonekano wa heshima. Vitu hivyo hunifanya nejisikie kujiamini zaidi. Naamini kila mtu ana mtindo wake wakipeke mimi huchagua kile kinachinifanya nijisikie huru sipendi kufuata mtindo kwa shawishiwa. Napenda kuwa mimi mwenyewe kila wakate. Hilo hunipa amani ya ndani. Na ndio maana sivai vipuli.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa kuyapokea kwa mtazamo chanya na utaera wa kujifunza. Hujiandaa kisaikolojia nikijua mabadiliko nisehemu ya ukuwaji. Kwanza, husikiliza maelekezo mapya kwa makini bila kupinga haraka. Huuliza maswali pale ninapohitaji ufafanuzi hili kuepuka makosa. Hujiwekea malengo madogo ya kujifunza hatua kwa hatua na shirkiana na wenzangu hili kubadilisha na uzoefu na mbinu. Hubadilika kwenye ratiba na mbinu za kazi bila kulalamika. Huangalia faida za mabadliko kwa kazi na maendeleo yangu. Hujifunza ujuzi mpya unaohitajika kwa mazingira mapya huvumilia changamoto za mwanzo bila kukata tamaa huendelea kujipima na kurekebisha pale inapobidi uhakikisha ubora wa kazi haupungui licha ya mabadiliko mwisho huona mabadiliko kama fursa ya kukua kitaaluma.

Mimi ninapenda kusikiliza muziki wa Afrobeat, napendezwa na midundo yake ya nguvu na furaha, hunifanya nijisikie na motisha hata nikiwa kazini. Pia nasikiliza Bongo Flava kwa sababu ya ujumbe wake, maneno yake hunigusa na kunifanya nifikirie maisha. Wakati mwingine nasikiliza gospel kwa ajili ya utulivu, hunisaidia kutuliza mawazo na kuimarisha imani. Napenda pia muziki wa kizazi kipya cha Kenya. Wasanii hawa wana ubunifu na sauti za kuvutia. Muziki hunisindikiza nikiwa safarini. Au nikifanya kazi, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kila aina ya muziki hunifanya niwe na hisia tofauti. Kwa ujumla muziki ni sahemu muhimu ya maisha yangu.

Mazingira mazuri ya kazi, hutokana na mambo mengi yanayofanya mfanyikazi ajisikie huru. Salama na kuthaminiwa kila siku. Kwanza, ni mawasiliano mazuri kati ya wafanyikazi na viongozi. Ambapo kila mtu anasikilizwa na kuheshimiwa bila uoga. Ushirikiano na kufanya kazi kama timu, husaidia kupunguza migogoro na kuongeza ufanisi kazini. Pia, mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo kuna usawa, haki na uwazi katika majukumu na maamuzi. Vifaa vya kazi vinapokuwa vya kutosha na salama. Mfanyikazi hufanya kazi kwa utulivu na bidii. Motisha kama kutambuliwa kwa kazi nzuri na fursa za kujifunza. Huongeza ari ya kufanya kazi. Ratiba yenye mpangeleo mzuri hupunguza msongo wa mawazo. Heshima kati ya wafanyikazi hujenga amani. Usafi na mpangileo wa eneo la kazi huchangia afya njema. Kiongozi anayeelewa timu yake huleta tofauti kubwa. Pia, mazingira yasio na dharau au unyanyasaji huwafanya watu wajiamini. Mwisho, mazingira mazula.

Ndiyo, ninapenda kucheza ngoma lakini siyo kila wakati. Kucheza ngoma hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Ni njia nzuri ya kuachilia msongo wa mawazo baada ya kazi. Napenda zaidi kucheza ngoma wakati wa sherehe au nikiwa na marafiki. Muziki mzuri hunifanya mwili usongeze wenyewe bila kulazimisha. Pia, huongeza mazoezi ya mwili na afya kwa ujumla. Ingawa si mtaalamu, kufurahia kujifunza hatua mpya. Ngoma hunisaidia kujieleza bila maneno. Kujenga kujiamini na kuleta tabasamu. Napendelea ngoma za kiafrika kwa sababu zina nishati. Pia zinaunganisha watu pamoja. Wakati mwingine hucheza kwa burudani tu nyumbani, kwa ujumla ngoma ni sehemu ya furaha katika maisha yangu.

Hekima muhimu sana ambayo nimeifunza maishani ni kwamba kila changamoto ni fursa ya kujifunza na kukua. Niligundua kuwa hakuna kitu kinachokuja kwa urahisi. Bali juhudi na subira ndizo huchangia mafanikio. Pia nimejifunza umuhimu wa kushirikiana na watu wengine. Kwa sababu hakuna mtu anayefanikisha kila kitu pekee yake. Kujua kushughulikia makosa na kufanyia marekebisho kunaleta mafanikio ya kweli. Nimejifunza pia kushikilia maadili na utu kwa sababu hufanya mtu aaminiwe na kuheshimiwa. Kila uamuzi unapaswa kufanywa kwa kutafakari na kuzingatia matokeo yake. Hekima nyingine ni kuheshimu muda na kutumia kila dakika kwa busara. Kujifunza kutoka kwa wengine ni silaha yenye nguvu katika maisha. Nimejifunza kusikiliza kwa makini kabla ya kutoa maamuzi. Pia ni muhimu kuwa na shukrani kwa kile ulichonacho. Kuwa na mtazamo chanya husaidia kushinda changamoto zisizo tarajiwa. Hekima hii, hufanya maisha yawe na maana ima pia.

Ndiyo ninatazama video kupi kupitia majukua mbali mbali kwenye mtandao, ambayo ni salama na elimu pamoja na burudani. Mara nyingi, natazama YouTube kwani kuna video nyingi za kujifunza. Mafunzo kama ya kazi, ya muziki na mambo ya kila siku. Pia nina shugulikia na video za TED Talks, au mazungumzo ya kuibua fikra, kama ambayo husaidia kunifanya ni fikirie zaidi na nijenge ujuzi mpya. Kwa burudani, napenda pia kutazama video za vlogs au maisha ya watu wengine. Wanaposhiriki safari zao za kila siku. Wakati mwingine natumia video za mafunzo ya study kama kuandika, kupanga wakati, au kushukulikia na msongo wa mawazo, kuhakikisha usalama, hupitia kwanza maelezo ya tathmini na wengine kabla ya kuanza kutazama. Ninajaribu pia kuepuka video zisizo na tija zinazoweza kunisumbua kiakili. Video hizi husaidia kujifunza, kuvutia na kupumzika baada ya kazi au masomo. Kwa ujumla, ninatazama pale ambapo ninaweza kupata.

Mimi ninapendelea zaidi suruali kuliko sketi kwa sababu hunipa uhuru zaidi wa kusogea na kufanya kazi. Suruali hufaa kwa shughuli za kila siku na ni rahisi kudumisha. Napenda pia rangi za mtindo rahisi unaoendana na kazi. Sketi mara nyingi hunisumbua na hunifanya nijisikia si huru. Suruali hutoa heshima na mwonekano wa kitaaluma kazini. Napenda mchanganyiko wa suruali na shati la kawaida au rasmi. Nafaa pia kuwa hali ya hewa tafauti, jota au baridi. Husaidia pia kujiweka salama wakati wa kazi zinazohitaji mwendo. Sketi napendelea zaidi kwa sherehe au burudani maalumu. Suruali hunifanya nijisikia kujiamini na mtu mwenye unadhifu. Ni rahisi kulinganisha mtindo wa suruali na vifaa vingine. Kwa ujumla, suruali ndiyo chaguo langu la kila siku kuliko sketi.

Ndiyo, ninapenda kuangalia sana nyota, kwa sababu hunipa utulivu wa kipekee na kunifanya nitafakara maisha kwa kina. Wakati wa usiku nikiwa kimya, kuangalia nyota hunisaidia kupunguza mawazo na msongo wa kila siku. Hunifanya najiskie mdogo mbele ya ukubwa wa ulimwengu, lakini pia mwenye matumaini. Napenda kuangalia nyota nikiwa mbali na kelele za mji ambapo anga huonekana wazi. Nyota hunikumbusha kuwa, kuna mambo mengi mazuri zaidi ya changamoto ninazokutana nazo kila siku. Pia hunipa hamasa ya kuota ndoto kubwa na kutokata tamaa. Kuangalia nyota hunifanya nipumzike kisaikolojia. Wakati mwingine nafanya hivyo nikiwa na marafiki tukibadlishana mawazo. Ni muda mzuri wa kuchitafakari na kushukuru. Hunisaidia pia kujifunza subra. Nyota hunionesha kuwa kila siku, kila kitu kina wakati wake. Na hilo hunipea amani ndani ya moyo wangu.

Kitu ambacho kinanipa motisha kazini ni kuona matakeo chanya ya kazi yangu na jinzi ya navyo yisaidia wengine au kampuni. Kujua kuwa juhudi zangu zinadhaminiwa kuna nifanya ni jisikie muhimu na kuendelea kutoa bora zaidi. Pia napata motisha kutoka kwa wenzangu na viongozi wanaodhamini michango ya kila mufanikazi. Mufanikio madogo ya kila siku hunipa nguvi ya kuendelea bila kuchoka. Fursa za kujifunza ujuzi mpya au kupanda cheo huchangia ari yangu ya kufanya kazi mipango wazi na malengo inayoweza kufikiwa pia hunipa msukumo wa kazi kila siku nia ya kufanikisha kazi vizuri nakuhakikisha ubora huniweka kwenye mstari wa mbele kushirikiana na timu yenye maono sawa kunanifanya niwe na motisha zaidi maoni chanya kutoika kwa wateja au wakaguzi huniimarisha kiakili. Napenda pia kuona maendeleo binafsi katika taluma yangu. Udhabiti na nidhamu kazimi huni skuma kuandelea bila kukata tamafu. Kuwa na mazingira ya heshima na usalama kuna changia motisha yangu. Mwisho motisha yangu inatokana na azma ya kufanya kazi kutimia kwa matokeo.

Ndiyo, ninapenda mvua kwa sababu huniletea hisia ya utulivu na upya. Mvua hunifanya nihisi kama mazingira yanapumua tena. Harufu ya udongo baada mvua hunifurahisha sana, huniondolea joto na hunifanya nijisikie freshi. Napenda kusikiliza sauti ya matone ya mvua yakidondoka. Hunisaidia pia kutafakari na kupanga mawazo yangu. Wakati wa mvua huwa napunguza kasi na kupumzika. Mvua hunikumbusha kuwa kila kitu kina msimu wake. Husaidia mimea kukuwa na mazingira kuwa mazuri. Hata kazini hunipa hisia ya mwanzo mpya ingawa wakati mwingine huleta usumbufu kidogo bado naiona kama baraka ya asili. Kwa ujumla mvua hunipa amani ya ndani ya moyo wangu.

Zoea nzuri ni lilo lijenga ni kusoma kila siku hata kama ni kwa mda mfupi. Limekua zahemi ya maisha yangu na hunisaidia kukua kia kili. Kila asubuhi na panga mda wa kusoma vitabu au makala muhimu. Zoea hili, hunienzi ya kili na hunisaidia kufikiri kwa kina. Huhakikisha kuwa siku zangu hazipotei bila kujifunza kitu kipya. Pia hunilipa fursa ya kupanga malengo ya kufanikisha. Zoea hili, hunifanya na jisikie huru kisaikolojia na kuondoa msongo wa mawazo. Limeundwa pia kisaidia kuimarisha kumbukumbu na kuelewa vizuri kila wakati napata fursa ndogo baada ya kumaliza somo zoea hili pia unisaidia kuwa na nidhamu na kujitawala. Kuna hakikisha na kuwa na uwelewa na mamba mbali mbali maishane. Limekua msingi kwa ukuwaji wangu binafsi na kitaluma. Kwa ujumla kusoma kila siku ni zoea bora ambalo linanifurahishia maisha yangu.

Rangi yangu ambayo ninyoipendelea zaidi ni rangi ya bluu kwa sababu hunipa utulivu na amani ya ndani kila ninapoiangalia bluu hufanana na anga ya bahari ambapo hunifanya nijisikie huru na kuota ndoto napenda pia jinsi rangi hii inayoonyesha usahihi na utulivu wa akili bluu ni rangi inayonipa hisia na kujiamini bila kudhaminiwa napenda kutumia blue kwenye mavazi na baadhi ya vifaa vyangu hii hunifanya nijisikie nadhifu na mtindo wa kirahisi bluu pia hufanana na mazingira mbalimbali bila kupingana na rangi nyingine ina hisia ya kina na hutoa mwanga mzuri wa kutafakari napenda kuona bluu ikijumuishwa kwenye mapambo au chumba changu husaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nishugulikie vizuri ni rangi inayonifaa kwa kila hali ya maisha kazi au burudani bluu hunipa motisha ya kufanya mambo kwa utulivu na busara kwa ujumla bluu ni rangi yangu ya kwanza na ya kila mara.

Mimi ninapendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu kwa sababu hunipa mwonekano safi na wa heshima kila siku. Kunyoa hunifanya nijisikia nadhifu na mwenye kujiamini mahali popote husaidia pia kuwa rahisi kudumisha na kuzingatia afya ya ngozi. Napenda mwonekano usiochanganyikiwa au unavyofaa kwenye kazi na burudani. Kunyoa kuna punguza usumbufu wa joto au harufu isiyofaa. Kuhakikisha sura yangu inafanana na mtindo wangu wa kawaida na wa kitaalamu. Wakati mwingine ndevu kuchanganya na au kuvuruga mwonekano wa rasmi. Kunyoa kufanya kuwa rahisi kutumia bidhaa za urembo wa uangalizi wa ngozi. Husaudia pia kuonekana na nadhifu mbele ya wateja au wenzangu. Ni chaguo linalonifanya nijisikie huru na mtu mwenye salama. Kunyoa ni sehemi ya utaratibu wangu wa kila siku. Kuna hakikisha usiehitaji kutumia muda mwingi kutunza nywele usoni. Kwa ujumla kunyoa ndilo ninalo pendelea zaidi kila siku kuliko kufuga ndevu.

Ndiyo, ninapenda kunywa maziwa kwa sabubu ni kinywaji chenye virutubisho muhimu kwa mwili. Maziwa hunipa nguvu hasaa asubui kabla ya kuanza shughuli za siku. Husaidia kuimarisha mifupa na meno kwa sababu yana madini ya kalshamu. Napenda kuyanywa yakiwa na moto kidogo hasaa wakati wa baridi wakati mwingine nayachanganya na chai au kahawa. Hilo hunifanya nijisikie nimeshiba kwa mda mrefu. Maziwa pia hunisaidia kupata protini muhimu kwa mwili. Napendelea maziwa safi kuliko yale yanayo ongezwa latha. Hunisaidia pia kutuliza tumbo wakati mwingine. Ni kinywaji rahisi kupatikana na chenye faida nyingi. Napenda kunywa nyumbani au hata kazini hufanya sehemu ya lishe yangu ya kila siku. Kwa ujumla maziwa ni kinywaji ninachokipenda. Na nina kithamini zaidi katika maishani mwangu.

Mandhari mazuri ambayo nimewai kuyaoana ni yale ya milima yenye majani mabichi na mabonde ya lojani ito ya safi nilipokuwa pale nilihisi utulivu wajani na furaha ya ndani upepo mwanana uliopeperusha majani uli nipeleka mbali kisaikolojia. Maji ya mto yaliyoangaza kama kioo yalionyesha uzuri wa kiasili anga ya bluu lenye mawingu mepesi iliongeza muonekano mzuri wa mandhari nilufurahi kuona wa porini wakicheza kwa uhuru bila hofu jua liliposhuka likaacha mwanga wa dhab dahabu. Nilihisi ya amani ya kweli. Mandhari haya yalinifanya nitafakari maisha na kutambua uzuri wa dunia. Mbali kidogo kulikuwa na mji mdogo wenye nyumba na rangi nzuri ukionikana kama picha. Mandhari haya pia yalinifunza kudhamini kila kitu kidogo ambacho kipo asili. Nilipata motisha ya kujikinga na kuhifadhi mazingira kutokana na uzuri huo. Mandhari mazuri yanayabadilisha hisia na kuleta furaha ni nadra sana kwa ujumbla nili zaidi.

Wakati wa baridi kali, mimi napendelea kukaa ndani ya nyumba ili kuji linda na baridi. Kufanya kazi za ndani au kusoma vitabu ili kutumia muda vizuri. Napenda kunywa vinywaji vya moto kama chaika hawa au mazi wa baridi. Kuvalia nguo nzito na mitandao hili mwili usipate baridi. Wakati mwingine napumzika tu kwenye jiko au radieta hili kuangeza joto. Kufanya shughuliza kupumzika kama kutazama video au kusikiliza mziki. Napendelea pia kutumia blankete au viatu vya nyuzi za joto. Wakati wa baridi, ufanya mazoezi madogo ndani ili mwili usipate baridi. Kuandaa chakula chenye joto kama supu au mchuzi mzito. Napendelea kushurikiana na familia umarafiki ndani ya nyumba. Kutumia muda huu pia kupanga siku zinazofata au malengo ya kazi. Napendelea kuzingatia afya yangozi na mikono kwa kutumia krimu au mafuta. Kwa ujumla, baridi kali hunifanya nipumzike, nijilinde na kutumia muda kwa busara.

Mie ni napenda kunuwa vitabu zaidi kwa sababu hunisaidia kujifunza na kukuza ujuzi wangu wa kila siku. Napenda aina mbali mbali ya vitabu iwe vya elimu, hadithi au mafumbo. Vitabu hunifundisha mambo mapya na hunifanya nifikiri kwa kina. Mara nyingine hupumzisha akili na kunipa burudani wakati wa mapumziko. Napenda pia kununua vifaa vya kazi kama kalamu, daftari na vifaa vya ofisini. Hivyo vina nisaidia kupanga na kufanya kazi kwa ufanisi. Mara nyingine napenda kunuwa nguo rahisi na zinazofaa kwa kazi na burudani. Hii hunisaidia kujiamini na kuonekana nadhifu mbele ya wenzangu. Napenda pia kunuwa chakula cha afya au vinywaji vya lishe bora. Hii ni sehemu ya kuhifadhi afya yangu na mwili kuwa na nguvu. Mara nyingine hupendeza pia kunua teknolojia ndogo kama simu au headphones. Zinaongeza urahisi wa kazi na burudani nyumbani au safarini. Kwa ujumla kunua vitabu na vitu vinavyo ongeza ujuzi na afya ni kitu ambacho ninacho kipendelea zaidi.

Ninafanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubui, hasaa baada ya kuamuka na kupanga ratiba ya siku. Mawazo yangu hua safi na akili yangu inafanya kazi kwa umakini zaidi. Napenda kutumia saa hizi kufanya kazi zinazokitajika umakini mkubwa na waamuzi mzuri. Asubuhi pia huwa na utulivu wa mazingira na hivyo hakuna kelele nyingi zinazo nisumbua niwakati mzuri wa kupanga malengo madogo na makubwa ya siku, napenda kuanza kwa kazi nzito kisha kuendelea na kazi nyepesi badaye. Asubuhi hunisaidia kutumia nguvu na ari kwa ufanisi zaidi. Mara nyingine napanga kipindi hiki kusoma au kutatua changamoto ngumu. Kazi inayofanywa asubuhu changea tija kubwa na kuridhika mwishoni mwasiku. Hii pia kusaidia kuwepuka msongo wa mawazo ulio kusanywa usiku. Napendelea kutumia teknolojia na vifaa vyangu vya kazi wakati huu. Asubui hunisaidia kudumisha nidhamu na mpangilio mzuru wa kazi. Kwa jumla asubui ni wakati wangu bora zaidi wa kufanya kazi kwa ufanisi na wafuraha.

Ninahifadhi pesa kwa kupanga bajeti ya kila mwezi ili kuhakikisha kila shilingi inatumika kwa busara. Kwanza hugawa kipengele cha matumizi muhimu kama chakula kodi na huduma. Kisha hugawa sehemu ndogo kama akiba na dharura au kwa malengo maalum hupunguza ununuzi usio wa lazima ili pesa zisipote ovyo. Napendelea kueka pesa kwenye benki badala ya kuibeba mkononi. Mara nyingine hufanya malipo ya moja kwa moja ili kuepuka kuchelewa. Hupata motisha ya kuongeza akiba kila mwezi hata kwa kiasi kidogo. Napanga pia kutumia pesa kwa uangalifu wakati wa msimu wa sherehe au likizo. Hufuatilia kila matumizi na kurekebisha pale inapobidi. Napendelea kutumia teknolojia kama apps za kifedha kusimamia bajeti. Akiba hupangwa kwa muda mfupi kati ya mrefu kulingana na mahitaji. Ninahakikisha kuwa kila pesa inayohifadhiwa inasaidia malengo yangu ya kifedha. Kwa ujumla huu, hifadhi pesa kunanisaidia kuwa na huru kifedha na kufanya mipango ya maisha kwa amani.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa maisha ya zamani na mabadiliko ya sasa. Historia hunipa picha ya makosa na mafanikio ya binadamu. Hunisaidia kuthamini tamaduni na asili ya jamii mbali mbali. Napenda kuona jinsi matukio ya zamani yalivyo athiri dunia ya leo. Historia hunifundisha subira na busara katika kufanya maamuzi. Pia hunipa maarifa ya kiongozi na harakati zilizobadilisha jami. Napenda kusoma historia ya Afrika na urithi wake mkubwa. Hunifanya nijivunie utambulisho na mizizi yangu. Historia hunisaidia kuepuka kurudia makosa ya zamani. Hunipanua mtazamo wangu wa siasa na jamii. Napenda historia kwa sababu ina hadithi zenye mafunzo. Hunifanya nifikiria kwa kina na kuuliza maswali. Kwa ujumla kujifunza historia hunijenga kiakili na kimaadili.

Ninapendelea chakula chenye mafuta kidogo kuliko kilicho na mafuta mengi kwa sababu huchangia afya bora na kunisaidia kuwa na nguvu za kutosha. Chakula chenye mafuta kidogo huwa kualishe yaenye uwiano na vitamini. Napenda mchanganyiko wa proteini, kabohydrate na mafuta yenye afya. Hii hunifanya na jisikia ni meshiba lakini si nzito tumboni. Chakula chenye mafuta mengi hunifanya najiskia mtu mwenye uchovu au mzito na mwenye kutaka kutapika. Na pendelea kula mboga matunda na chakula cha asili zaidi. Mara nyingine napenda mafuta kutoka kwenye samaki au mlo wa nyumbani. Kuhakikisha lishe yangu inakidhi mahitaji ya mwili na akili. Chakula chenye mafuta kidogo pia husaidia kudumisha afya ya moyo. Na pendelea mbadala wa chakula cha nye mafuta kwa chakula ya haraka. Hili pia hunisaidia kuwa na nidhamu katika ulaji. Kwa ujumla chakula cha nye mafuta kidogo ni ninachokipendelea kila siku.

Ninapenda kujifunza lugha ya kifaranza kwa sababu ni ya kupendeza na ina historia tajiri ya fasihi na sana. Kifaranza pia ni lugha inayotumika katika inji nyingi hivyo hunisaidia kuwasiliana na watu wa tamaduni tafauti. Ninaona ni fursa nzuri ya kuongeza ujuzi wa kitaaluma na kielimu. Kupata ujuzi wa kifaranza kunanipa nafasi za kusoma au kufanya kazi nje ya nchi. Lugha hii pia hufungua milango ya kujua tamaduni historia na muziki wa inchi za kifaranza. Kupata maneno mapya na misemo ya kifaranza kunanipa mtazamo wangu wa maisha. Ufanya pia mawasiliano ya kimataifa kuwa rahisi na ya heshima. Napenda mbinu za kujifunza ninazozijumuisha kusoma, kusikiliza na kuzungumza. Kujua kifaranza kunanisaidia pia kupata burudani kupitia filamu na vitabu vya kiasili. Lugha hii huchangia akili yangu kufanya kazi kwa utaratibu na busara. Kupanua mitandao ya marafiki na wenzangu wa kimataifa kupata lugha nyingine kuna fondani.

Ninapendelea viatu vya starehe na vinavyofaa kwa kazi na shughuli za kila siku. Napenda viatu vinavyotoa msaada mzuri kwa miguu na vinafaa kwa muda mrefu. Hupendelea viatu vyenye rangi rahisi zinazoweza kuendana na mavazi mbalimbali. Viatu vya michezo au snikers hufaa kwa mwendo wa haraka na kazi zinazohitajika kusogea. Viatu rasmi hufaa pale ninapohitaji kuonekano nadhifu na mtu mwenye heshima. Napenda viatu vinavyodumu na vinavyopunguza msongamano wa miguu. Mara nyingine napenda viatu vya mapumziko nyumbani au vya kifamilia. Kufanya kazi rahisi na mwendo wa kila siku huwa na furaha. Napendelea viatu vilivyo na muundo rahisi lakini wa kisasa. Kuhakikisha viatu vyangu vinahifadhi afya ya miguu na mgongo mara nyingine hupendelea viatu vya ngozi kama uzuri na uimara. Viatu vinavyofaa pia hunisaidia kujiamini na kuonekana vizuri. Kwa ujumla ninapendelea viatu vinavyounganisha starehe mtindo na uimara wangu.

Ndiyo, mimi napenda chakula kitamu kwa sababu huniletea furaha na kuridhika. Ladha nzuri hunifanya nifurahie mda wa kula zaidi. Chakula kitamu huniongeza hamu ya kula kwa kiasi. Napenda chakula kilichopikwa kwa usafi na ustadi. Viungo vikachanganywa vizuri huongeza ladha maradufu. Napenda chakula cha nyumbani kwa sababu kina upendo. Chakula kitamu hunikumbusha nyakati nzuri na familia. Hunifanya nipumzike kisaikolojia baada ya kazi. Napendelea ladha ya asli kuliko chumvi nyingi. Chakula kizuri hunipea nguvu ya kuendelea lea na siku. Pia hunijengea kiafya nikila kwa kiasi. Napenda kujaribu ladha mpya mara kwa mara. Kwa ujumla chakula kitamu ni sehemu ya furaha ya maisha.

Sherehe ya kupendeza kila siku, ninayo pendelea zaidi ni sherehe ya kuzaliwa kwa sababu hunipa furaha na kumbukumbu nzuri. Napenda kuwa na familia marafiki na wezangu karibu yangu. Muziki mzuri na ngoma hufanya sherehe iwe ni nishati na furaha. Napenda pia chakula kizuri na kinywaji cha kupendeza. Sherehe hii hunisaidia kuungana na watu na kushirikiana pamoja. Zawadi ndogo wa usalamu hufanya hisia ziwe na furaha. Napenda sherehe zisizo rasmi sana lakini zenye mtindo na burudani. Hii hunifanya nijisikie maalumu na kuthaminiwa. Wakati wa sharehe napenda kucheka kuzungumza na kushirikiana kwa amani. Sherehe hunipa nafasi ya kutafakari mafanikio na malengo ya mwaka ujao. Napenda pia kutumia sherehe kama nafasi ya kuonyesha shukurani kwa wengine. Sharehe hii pia hunipa kumbukumbu na burudani kwa kila mshiriki. Kwa ujumla, sharehe ya kilas ya kuzaliwa ndio ninayoipendelea zaidi kila mwaka.

Ndiyo, ninehifadhi vitu vya damani kwa sababu vinanisaidia kuhifadhi kumbukumbu na mali. Vitu hivi ni pamoja na cheti, picha au zawadi malumu kutoka kwa familia na marafiki. Napenda pia kuhifadhi vifaa vya kazi au vieti vya kitaaluma vilovyo hakikisha maendeleo yangu. Vitu vya damani hufanya nijisikie salama na mtu wenye kuwaminika. Mara nyingine, huhifadhi vifaa ya kiteknolojia kama simu wa komputa vinavyo hitajika kila siku. Vitu hivi hupangwa kwa mpangilio wa kisafi na salama nyumbani au kwenye sanduku malum. Inahakikisha vile vilivyo na dhamani na vya kifeda vinaweka kwenye sehemu salama. Kuhakikisha vinapewa hifadhi ya muda mrefu bila kuharibika napenda pia kuandika kumbukumbu na maelezo yake kile nilichokihifadhi. Vitu vya dhamani unisaidia kukumbuka matokeo muhimu maishani mwangu. Wakikisha kila kitu kimehifadhiwa kwa nidhamu na mpangilio. Hii pia uinisadia kupanga maihisia.